Ndio, nimewai kuiona bahari. Na uzoefu umeweza kuniachia alama kuu na ya kipekee sana moyoni mwangu. Mara ya kwanza nilipoiona bahari ni tukio ambalo sitaeza kuisahau kwa urahisi wowote. Kwa sababu haikuwa tu maji mengi bali ilikuwa kukutana na ana kwa ana na nguvu, uzuri na utulivu wa asili kwa wakati mmoja. Nilipofika ufuoni na macho yangu ya kakutana na upeo wa maji yanayo onekana kuwa mengi. Na kana kwamba hayana mwisho. Nilihisi mshangao mkubwa. Ilikuwa ni kama dunia imepanuka ghafla. Mbele yangu nilikuwa naona mambo ambayo sikuyazoea. Sikuona mwisho wala maji yalipoenda ama yalipotoka. Na mawazo yangu yakaanza kutulia taratibu. Bahali ilinifundisha maana ya utulivu wa kweli. Sauti ya mawimbi ikiigonga ufukwe kwa mpangilio wake wa asili uliofanya nijihisi huru sana kwa kiakili. Nilikaa nikitazama maji ya kisongea karibu nami na kurudi nyuma. Nilikita fakari maisha yangu, malengo yangu. Na changamoto nilizotokana nazo siku zote ambazo nimeweza kuwa kaa daktari. Kama daktari kazi yangu ya maisha nyingi. Huweza kuambatana na presha, maamuzi ya haraka. Na kuwajibika kama maisha ya watu wengine. Bahari ilinifanya na kunipa ufanisi wa kupumua, kuwacha mawazo mazito. Na kujiburudisha na kuweza kupunguza mawazo yangu yote. Na kuweza kujikumbusha kuwa katika mazingira yenye kelele. Huwezi kuwa na utulivu. Bado kuna sehemu ya utulivu ambayo mtu anaweza kujipata upya. Hiyo ni bahari. Pia nilivutiwa sana na mandhari yake. Mandhari ya bahari yalikuwa mazuri. Upeo wa maji ulioungana na kugongana wa rangi ya blue iliyochanganyika na majani. Na mchanga laini wa ufuo. Ulinifanya nitambue kuwa uzuri wa maumbile wa Mungu. Nilihisi unyenyekevu mkubwa u nikitambua jinsi binadamu walivyo mdogo ukilinganisha na ukubwa wa bahari. Hilo lilinisaidia kujenga mtazamo mchanya kuhusu maisha. Kwamba matatizo yanaweza kuwa mengi. Lakini, ingawa yanaweza kuonekana makubwa, bado yanaweza kushughulikiwa kwa subira na matumaini. Na utulivu uliopo. Zaidi ya hayo, bahari ilinipa fursa ya kuwa na furaha ya kipekee. Kuona watu wa kifurahia maji na kuogelea vyema na kuweza kupata chanzo cha maisha ya riziki kwa wengi. Hii iliendeleza na kunipa mazingira ya kutambua umuhimu wa kuyatunza mazingira yetu. Kwa sababu bahari si mahali ambapo pa burudani tu. Bali ni mfumo wa umuhimu sana wa maisha ya binadamu na viumbe vingine. Kwa ujumla, kuona bahari kulini badilisha kwa namna chanya. Kuliniongeza upendo wangu kwa asili. Kulinipa amani ya moyo na kunikumbusha umuhimu wa kupumzika. Na kujipa raha. Kujitunza hata nikiwa na magumu mengi. Bahari kwangu si maji mengi tu. Bali ni somo la maisha la subira nguvu na uzuri usio na mwisho.

Kama mimi kwa ubinafsi ningekuwa na hisia na mapendaleo kama mtu ningesema hivi kwa mtiririko wa mawazo yangu. Najivunia kuwa na mapendaleo fulani pale ambapo naeza kufikiria cha kununua. Kununua kitu kwa mfano. Ni kwa sababu kunanifanya nifikirie kila kinapo nipita katika mawazo yangu na kuweza kunipa Furaha Utulivu, au kunifaa kwa maisha yangu ya kila siku. Kwa hivyo, kama ningependa kununua kitu zaidi, yafuatayo ndiyo ningeyapendekeza katika orodha yangu. Vitabu vingi na vizuri. Vitabu vinanipa maarifa na kunifanya nieza kufikiria na kuwa na uhusiano mzuri na ulimwengu. Sayari, fasihi na maisha. Ni kama kupata safari ya fikra, kila unapo weza kufungua na kuweza kuisoma kitabu. Ningependa kusanya vitabu vya aina tofauti ya kielimu, simulizi, na hata hadithi fupi. Vifaa vya kujifunza na kufanyia kazi mambo mazuri. Ndiyo vitu za vifaavya fili ningependa kununua. Hii, inaeza kuni kuwa ni kompyuta mzuri au tablet enye uwezo mkubwa sana hasa kwa kusoma kuandika kuchunguza na pia kuunda mambo yako mapya pia juu ya vifaa haya. Muziki huwa kamera au jambo ambalo uweza kuwa la maana sana. Inaweza kunasa hadithi na hisia zinazo endana na kutokana na vifaa hizo vikawa njia ya ubunifu. Uzuri wa kusayari sayansi na pia naezapenda kununua mizigo ya kusafiri. Kama nilivyosema kuhusu bahari, ninaona uzuri wa kuona sehemu mpya, mila mpya na watu mbalimbali. Mzigo ya kisafiri uweza kuwa yenye ubora sana kwangu. Kama mfuko mzuri wa usafiri au vyatu vizuri vya kutembea, ingekuwa jambo la kupendeza zaidi kununua vifaa hivyo. Cha nne ambacho ningependa kununua ni vitu vinavyo ongeza furaha ya nyumbani. Kama maua ya bustani, chumba cha kusomea kilicho na taa nzuri au kituo kidogo cha mapumziko. Pengine pia kituo cha muziki. Hivi ni vitu vidogo ambavyo ningependa kufanya mazingira yangu ya kila siku yawe nayo na kuweza kuwa na furaha na utulivu zaidi. Kwa ufupi, kitu ninacho kipenda kununua zaidi ni chenye dhamana na kudumu sambasamba na mafikira yangu na maarifa ni nayo, ubunifu na uzoefu wa mzuri wa maisha. Hivyo, siyo tu kitu ambacho ni cha kimwili, bali ni kizuri kwa akili na moyo wangu na hata roho.

Ndio ni mewahi ku safiri katika maeneo mbali mbali mazuri. Ni kila safari ambayo ni meweza kuenda inakumbu kumbu yake ya kipekee. Mahali pazuri ambapo ni meweza kupaenda zaidi. Ni kwenda katika pakabaka la pwani ambalo li meweza kubaki moyoni mwangu. Na hasa pwani ya Kenya Hasa Mombasa na Adiani. Nilipofika Mombasa. Nilivutiwa na sanaa ya hali ya hewa ya joto. Upepo ambao ni mwanana na wabahari ambayo inamandhari makuvutia na ufukwe wa kutulia. Kuna bahari iko karibu kusikia mawimbi ya kigonga mchanga. Na kutazama jua likizama likinipa amani ya moyo isio lezeka. Pia nifurahia chakula chapwani ambacho ni samaki wakukaanga na nazi ambacho kiliongeza ladha ya safari yangu hii nayo likuwa mahali ambapo nipakuvutia sana. Maji yake ya likuwa masafi na ya rangi wakuvutia. Mchanga mweupe na mazingira ambayo ni tulivu. Nikijisikia na kuweza kujilinganisha na kuweza kujieka huru nikiweza kumbuka mambo ambayo naweza kuyapitia. Ya kanipa utulivu wa mawazo na kuweza kuniondolea msongo wa mawazo. Weza kufanya akili yangu kupumzika na kujifikiria bali na pwani nimewahi pia kutambea maeneo ambayo ni yamilima kama vile nyeri. Huko nilivutiwa na hali ya baridi ya mazingira ya kijani kibichi na utulivu wake. Ilikuwa tofauti kabisa na pwani ambayo inakupumzika sana. Kwa ujumla. Kila nilipo safiri palikuwa na pazuri sana na njia yake ya kipekee ya kunituliza. Safari hunipa fursa ya kuona dunia na kutapata mtazamo chanya. Kujifunza tamaduni za tafouti na kujiongezea nguvu ya kuendelea na majukumu yangu ya kila sikunikiwa na moyo mpya.